Mimi hukunywa maji lita moja kila siku. Huwa nahakikisha kuwa nimekunywa maji lita moja sababu, najua maji ni muhimu sana kwa mwili. Ndiyo maana huwa nahakikisha nimekunywa maji lita moja kwa siku. Ni vizuri sana kukunywa maji. Na ni vizuri kukunywa maji mingi. Sio maji tu. Maji mingi, maji mingi. Mwili inahitaji maji mingi.

Nilipenda somo la Kiswahili. Shuleni nilipenda somo la Kiswahili sana Kiswahili ndiyo napenda mbaka waleo napenda Kiswahili Kiswahili. Kiswahili nilikuwa napita. Nalikuwa nafanya vizuri katika somo la Kiswahili.

Nina wazo zuri zana siku ya leo vile ambavyo nitafanya mbiashala ambavyo nitakuwa mfanyibiashara mkubwa katika hii inchi yetu nataka nifanye mbiashara nikuwe mwanabiashara hiyo ndiyo kitu ambacho nafikilia kwa sasa.

Ningependa kujifunza ruga ya kialabu. Kialabu nasikianga wakiongea, wanaongea maneno mazuri, wanaongea vizuri. Nasikianga hiyo ruga ikifutia sana. So ningependa kunjifunza ruga ya kialabu.